Ninayopenda zaidi ni nyama ya mbuzi. Kwa vile, ina ladha ya kipekee nzito na ya asili. Ikipikwa kwa ustadi, iwe ya kuchoma au ya kuchemsha kwa viungo vinayovifaa, utoa harufu na ladha inayovutia sana. Ni nyama ya jadi inayothaminiwa katika jamii nyingi hasa wakati wa sherehe na mikusanyiko ya kifamilia.

Kumbukumbu ya utotoni ni kama picha ya zamani iliyofifia kidogo lakini bado ina mwanga wake. Nakumbuka asubuhi za mapema, jua likichomoza, taratibu, sauti za ndege zikijaza hewa na ardhi ikiwa na harufu ya umande. Tulicheza bila wasiwasi, tukicheka kwa sauti, tukiamini dunia ni kubwa na salama kwa ndoto zetu ndogo. Kulikua na urahisi wa maisha. Furaha ikitokana na vitu vidogo kama vile mpira wa plastiki, hadithi za jioni na usingizi mzito baada ya siku ndefu ya mchezo. Wazee walikua walinzi wa hekima, wakitufundisha kwa vitendo na methali. Kumbukumbu hizo ni mzizi, zinatukumbusha tulikotoka na zinatupa mwelekeo wa tunakokwenda.